Ujambo, mimi sipendi ku vaa kofia mwanzo kabisa kwa sababu sija zoea na pili kwa sababu kuna nyakati ambayo nime vaa kofia labda kwa sababu fulani ama kama vile kujikinga kutokana na jua kali ama wakati mwingine labda tu kuvaa kofia kwa sababu ya kujaribu kujua nitahisi vipi na naweza kusema kwamba wakati mwingi ambao ama nyakati nyingi ambayo nimevaa kofia nimepata kwamba hainifai sana na kwa sababu wakati mwingine inafanya na tokwa na jasho na sikia joto jingi kichwani na kwa hivo kwa jumla naeza kusema kwamba mimi sipendi kuvaa kofia asante.